Mimi napenda kunywa maziwa kwa sababu yana faida nyingi za kiafya. Mimi najua kuwa maziwa yana kalisi ambayo ni muhimu kwa mifupa imara na meno yenye afya. Mimi pia napenda ladha yake hasa maziwa baridi asubuhi au jioni.

Mimi natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na masomo. Mimi huwa mtandaoni muda mwingi kuwasiliana na marafiki na familia kupitia whatsapp, kutuma ujumbe kupiga simu na kushiriki habari kwenye mitandao ya kijamii. Kwa masomo, mimi hutumia simu yangu kutafuta tarifa za ziada, kuhusu masomo, kusoma makala za kielimu, kuangalia video za kufundisha YouTube na kushirikisha na wanafunzi wenzangu kwenye vikundi vya masomo.

Mimi hupanda miti na mimea pale inapowezekana na kushiriki katika zoezi la usafi wa mazingira shuleni au kwenye jamii yangu. Mimi pia hupanga taka zangu kuweka takataka za kawaida tofauti na vitu vinavyoweza kurejeshwa.

Mimi napiga picha mara nyingi karibu kila siku. Mimi hupenda picha za matukio muhimu na kumbukumbu nzuri na marafiki na familia. Mimi pia hupiga picha za chakula kizuri, mandhari nzuri na vitu vya kuvutia nina vyoviona. Simu yangu imejaa picha za kila aina.

Mimi napenda mauwa sana kwa sababu ya uzuri na harufu yake. Mimi napenda kuangalia mauwa ya rangi mbali mbali, nyekundu, manjano, blu na nyeupe. Mimi hufuraiya kutazama bustani zenye mauwa au kupita karibu na mauwa ya kando ya barabara. Mauwa huniletea furaha na kutuliza.

Mimi hujaribu kuwelewa chanzo cha kosa nini kilichotokea na kwanini. Mimi uchambua hali ili kujua nilifanyeje hicho chakosa na jinsi ya kulirekebisha. Mimi huuliza ushauri kutoka kwa wakuu wangu au wenzangu wenye uzoevu zaidi.

Mimi napenda sana kuenda nje na marafiki zangu, kuenda sokoni, sinema au mahali pa kula. Mimi hufurahia kuongea, kucheka na kushiriki habari za maisha yetu. Mimi pia hupenda kuenda kwenye sherehe, harusi na matukio ya kijamii pamoja.

Mimi naona kupiga kura ni haki ya wajibu wangu kama raia. Mimi naamini kuwa kila kura inahesabu na inaweza kuleta mabadiliko katika jami. Mimi hupiga kura ili kuchagua viongozi ambao wanawakilisha maslai yangu na ya jami yangu.

Mimi hupenda kulala au kupumzika nyumbani baada ya wiki ndefu ya kazi. Mimi hutumia muda huu kujirekebisha na kupata nguvu kwa wiki ijayo. Mimi pia hupenda kuangalia filamu au mitambo kwenye runinga au mtandaoni ni njia nzuri ya kuburudika.

Mimi napenda kutembea bustanini au mbugani karibu na nyumba yangu asubuhi na mapema. Hewa safi ya mazingira ya kijani yalinipa furaha na kunirelax. Mimi hupenda kuangalia ndege mauwa na asili wakati wa matembezi haya.

Mimi najisikia vizuri ninapo kuwa na jukumu la kuongoza na kusimamia wengine. Mimi napenda changamoto za kupanga kazi, kugawa majukumu na kuhakikisha kila kitu kinakwenda vizuri. Mimi najisikia nina ushawishi zaidi na uwezo wa kuathiri matokeo wakati nikiwa kiongozi.

Mimi huwanza kwa kuwasalimia wateja kwa upole na tabasamu na kuwafanya wajisikie wakaribishwa. Mimi nasikiliza kwa makini mahitaji yao bila kukatiza na kuhakikisha naelewa kabisa wanachotaka. Mimi naamini masikilizi mazuri ni msingi wa huduma nzuri kwa wateja.

Mimi ninge penda kujifunza lugha ya kifaransa. Mimi napenda jinsi kifaransa inavyo sikika. Ni lugha ya kupendeza sana na ya kimaridadi. Mimi nimesikia watu wa kizungumza kifaransa na nimevutiwa na sauti yake. Mimi nafikiri ni lugha nzuri ya kujua.

Likizo yangu ya ndoto ningependa kwenda Dubai katika falme za kiarabu. Mimi nimesikia na kuona picha za Dubai na inaonekana kama jiji la ajabu. Mimi ningependa kutembelea Buj Khalifa, jengo refu zaidi duniani na kuangalia manthari kutoka juu. Mimi nadhani mtazamo ungekua wa kushangaza sana.

Mimi huwandaa na kuagiza keki ya kuzaliwa. Mimi napenda keki ya chokoleti. Mimi huwita marafiki, wakaribu na familia kuja nyumbani kwa sherehe. Mimi hupenda kuwa na muziki, chakula kizuri, vinywaji. Mimi na wengine hucheza michezo, kucheka na kufurahiya pamoja.

Mimi napenda mziki wa jadi kwa kiasi fulani lakini si sana kama mziki wa kisasa. Mi nasikiliza mziki wa jadi wakati wa matukio ya kitamaduni au sherehe za familia. Mimi napenda jinsi mziki wa jadi unavyoonyesha historia na utamaduni wetu.

Ndiyo mimi nimetembelea ziwa na mto mara kadhaa, mimi nimeenda ziwa la karibu na mji wetu wakati walikizo ya familia, mimi niliogelea na kuchezea kucheza majini na ilikuwa furaha sana, mimi nilipenda kuona watu wakipiga samaki na mashua vikipita, mimi pia nilipiga picha nyingi za mantari nzuli ya ziwa.

Mimi huweka picha zangu kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook na WhatsApp status. Mimi hupenda kushiriki matukio muhimu ya maisha yangu. Picha nzuri nilizozipiga. Na nyakati za kufurahia na marafiki na familia. Mimi napenda kupata maoni na likes kutoka kwa watu wanaonifuata.

Mambo mengi yananifanya nicheke, mimi hucheka sana wakati nikiwa na marafiki zangu. Mimi tunaposhiriki katika, tunaposhiriki hadithi za kuchekesha, meme na video za tiktok au instagram, mimi napenda ucheshi wa ndani ule ambao wewe na marafiki zako tu mnauwelewa. Mimi hucheka hadi tumbo linaniuma wakati tunapokuwa pamoja.

Mimi nina hisia changamoto kuhusu tathmini za kazi. Mimi hujisikia wasiwasi kidogo kabla ya tathmini kwa sababu sijui makamu wangu watakavyo nidhani tathmini. Mimi huwa na wasiwasi kuhusu ikiwa nimefanya kazi vizuri au kama kuna maenewo ambao nimekosea.

Mimi napenda pale kuna ushirikiano mzuri watimu. Mimi najisikia vizuri ninapofanya kazi na wenzangu ambao wanasaidiana, wanashiriki mawazo na wanafanya kazi pamoja kwa lengo moja. Mimi nawona ushirikiano huo unafanya kazi kuwa raisi na ya kufurahia.

Mimi na jenga mahusiano mazuri na wafanya kazi zingine kwa njia katha. Mimi huwanza kwa kuwa mwenye heshima na upole kwa kila mtu. Mimi husalimu wenzangu kila siku kuwauliza habari zao na kuonyesha nia njema. Mimi na amini heshima ni msingi na mahusiano yoyote mazuri kazini.

Mimi hutumia kompyuta kwa kazi zangu zote za rasmi, ripoti barua pepe, maandiko ya kazi na kazi za nyumbani za masomo. Mimi napenda kompyuta kwa sababu ni rahisi kurekebisha makosa, kubadilisha maneno na kuhifadhi kazi zangu. Lakini mimi bado naona kuandika kwa mkono kuna umuhimu wake.

Mimi napenda rangi ya bluu kwa sababu ni rangi ya kutuliza na ya kuburudisha. Mimi hujisikia relax na pale ninaingia chumbani chenye ukuta wa bluu. Mimi nafikiria rangi hii inasaidia kuleta amani na utulivu. Hasaa baada ya siku ndefu ya kazi au masomo.

Nilitembelea mambasa wakati wa likizo ya familia mwaka uliopita. Nilifurahi sana kuona habari, kuona bahari, kwa mara ya kwanza maji ya samawati, mawimbi makubwa na mchanga mweupe. Niliogelea baharini na kucheza kando ya pwani kwa masaa mengi. Nilikuwa na furaha kubwa sana.

Baada ya kazi za nyumbani ninapenda kuwenda sokoni kununuwa mboga na mahitaji mengine ya nyumbani. Ninafurahia kutembea na kuona watu na shuguli za soko. Mara nyingine ninakutana na marafiki zangu na tunakwenda kula mahali pakula au kunywa chai.

Ninapenda sana kutumia asali badala ya sukari katika chai yangu asubuhi. Ninaweka kijiko kimoja cha asali kwenye chai ya tangawizi au chai ya majani na inanionj inayo inaonja vizuri sana. Ninapenda jinsi ya asali inavyoongeza ladha ya asili utamu ambao si mwingi sana kama sukari.

Ninakubali kwanza kwamba mabadiliko ni sehemu ya maisha ya kazi na hayawezi kuepukika. Ninajaribu kuyaona mabadiliko kama furusa ya kukua na kujifunza mambo mapya, siyo kama vitisho. Ninaamini mabadiliko mara nyingi huleta faida za muda mrefu ingawa ya naweza kuonekana mara magumu mwanzoni.

Ninakuza mazingira ya uwazi na mawasiliano wazi. Ninawahimiza wanatimu wangu kushiriki mawazo yao. Wasiwasi wawo na mapendekezo yao bila hofu. Ninahakikisha kila mtu anajisikia huru kusema na kwamba maoni yake ya nathaminiwa. Ninaskiliza kila mtu kwa makini na kuwapa nafasi ya kujieleza.

Ndiyo ninapenda sana kupiga picha. Ninapiga picha mara nyingi karibu kila siku kwa kutumia simu yangu. Ninapenda kuteka matukio muhimu na nyakati nzuri za maisha yangu. Ninapiga picha za familia na marafiki zangu. Hasa wakati unakutana na tunasherekea mambo maalumu.

Chumba changu kina kitanda cha ukubwa wa wastani chenye mablanketi ya rangi ya samawati, rangi zinazo ninazopenda sana. Naweka mto mingi juu ya kitanda ili kulala vizuri. Kando ya kitanda kuna meza ndogo ambayo ninaweka saa yangu ya kengele, simu yangu, usiku na kitabu ni nachosoma.

Ninathamini zaidi kazi ya ualimu kuliko kazi nyingine zote. Ninafikiri walimu wana jukumu kubwa sana katika jamii. Wao ndio wanaoweka msingi wa elimu kwa watoto na vijana na wanasaidia kuunda mustakabali wa taifa.

Hapana sina ndege wakufugwa nyumbani lakini ningependa kuwa nao. Ninependa ndege kwa sababu ni wanyama wa nzuri na wenye rangi nzuri. Ningependa kuwa na kasuku ndege wadogo wenye rangi za kijani, samawati na manjano. Ninapenda jinsi wanavyoweza kujifunza kusema maneno na kufanya sauti za kuchekesha.

Ninapenda sana timu ya Manchester United ya uingereza. Nimekuwa mshabiki wa Manchester United tangu nilikuwa mdogo. Ninapenda historia yao ndefu na ushindi na jinsi walivyokuwa timu kuu duniani kwa miaka mingi. Ninapenda sifa zao za kucheza mpira, wa kuvutia na wa kupigana.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kupandishwa cheo na kuwa kiongozi katika kampuni yangu. Ninataka kufika katika nafasi ya usimamizi ambapo nitakuwa na jukumu la kuongoza timu na kufanya maamuzi muhimu. Ninataka kuwa meneja au mkurugenzi ambaye anasimamia miradi mikubwa na anasaidia kampuni kufika malengo yake.

Ninapenda sana kukaa pamoja na familia yangu wakati wa chakula hasaa chakula cha jioni. Ninafurahia pale tunapokaa meza moja kula pamoja na kuzungumuza kuhusu maisha yetu. Tunashiriki hadithi za siku, tunacheka na tunasaidiana. Nafikiri wa wakati huu wakula pamoja ni muhimu sana kuimarisha uhusiano wetu.

Filamu yangu ninayoipenda zaidi ni The Pursuit of Happiness ya mwaka elfu mbili na sita. Ninapenda filamu hii kwa sababu ina hadithi ya kuhamasisha sana. Inaonyesha safari ya Chris Gardner, mtu aliepitia changamoto nyingi za kiuchumi na maisha. Lakini hakukata tamaa. Ninapenda jinsi anavyoendelea kupigana hata pale mambo yanapokuwa magumu. Filamu hii ilinafundisha umuhimu wa uvumilivu dhamira na limani.

Ningependa sana kutembelea mji wa Dubai katika falme za kiarabu. Ninapenda Dubai kwa sababu ni mji wa kisasa wenye majengo makubwa na ya kushangaza. Ningependa kutembelea burji khalifa jengo refu zaidi duniani na kupanda juu kuangalia manthari ya mji wote. Ninadhani mtazamo ungekua wa ajabu sana kutoka juu pale.

Mimi ni mtu wa kuamuka mapema kuliko kukesha usiku. Ninapenda kuamuka mapema asubuhi karibu saa kumi na mbili au moja alfajiri. Ninapenda asubuhi kwa sababu hewa ni safi, ni kimya na ninaweza kuanza siku yangu kwa utulivu. Ninapenda kuamuka kabla ya jua kuchomoza na kufanya mambo yangu bila msongamano au kelele.

Haya ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu. Napenda mfumo huu wa vidole kwa sababu ni wa haraka na rahisi. Sihitaji kukumbuka neno siri au kueka nambari ndefu. Naweka kidole changu tu kwenye kifaa cha simu inafunguka mara moja. Hii inaniokoa mda na inafanya kutumia simu kuwe rahisi zaidi.

Uzoevu wa kazi ulionifundisha zaidi nipale nilipofanya kazi kwenye mradi mgumu uliopingana na changamoto nyingi. Nilikuwa nimepewa jukumu la kusimamia mradi ambao ulikuwa na mda mrefu, bajeti ndogo na mahitaji mengi. Nilijifunza sana kuhusu upangaji na usimamizi wa raslimali.

Ninapenda mazingira ya kazi yanayohimiza ushirikiano na timu nzuri. Shirika langu lina utamaduni wa wafanyakazi kusaidiana, kushiriki maarifa na kufanya kazi pamoja kwa malengwa ya pamoja. Ninajisikia sehemu na familia kubwa badala ya kuwa mfanyakazi tu. Wenzangu ni wema na wako tayari kusaidia pali ninapohitaji.

Hapana sipigi chombo chochote cha mziki lakini ningependa kujifunza. Napenda sana mziki na ninafurahia kuisikiliza kila siku lakini sijawai kujifunza kupiga chombo. Ningependa kujifunza kupiga gitaa kwa sababu ni chombo kinachopendwa sana na kinaweza kupigwa mahali popote.

Mimi ni mtu wa kuwai kuliko kuchelewa wa ninajaribu sana kufika mahali kwa wakati au hata mapema kidogo. Ninapanga mda wangu vizuri na kuondoka mapema ili kuwepuka usumbufu wa msongomano wa magari au matatizo mengine ya usafiri. Nafikiri kufika kwa wakati ni sehemu ya eshima kwa wengine na uwadilifu katika kazi.

Ninapenda kula nyumbani kuliko nje lakini ninafurahia vyote viwili. Ninapenda kula nyumbani kwa sababu chakula ni cha afya zaidi, cha bei nafuu na cha kifahari. Ninajua vizuri vile vinavyotayarishwa na vina vyakula vinavyotumika. Nyumbani ninaweza kupika jinsi, ninavyopenda na kuweka kiasi cha chumvi mafuta na viungo kulingana na haja zangu.

Ninapenda kucheza mpira wa miguu zaidi ya michezo mingine. Ninapenda mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo wa kufurahisha wa msisimko na unaohusisha ushirikiana wa timu. Ninapenda kukimbia, kupiga mpira na kujaribu kufunga magoli. Ninapenda msisimko wa mchezo na furaha ya kushinda. Mpira wa miguu ni mchezo ambao naweza kucheza na marafiki zangu, mahali popote, shuleni, uwanjani au hata barabarani.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa uangalifu hili kuwakikisha ninakamilisha majukumu yangu yote kwa wakati. Ninafanya mpango wangu wa kila siku ya jumapili jioni au jumatatu asubui mapema. Ninaangalia kazi zote ambazo ninahitaji kukamilisha wiki hiyo mikutano ripoti miradi na majukumu mengine.

Kuanza ninahamasishwa na malengo yangu ya kitaalamu. Nina ndoto za kupandishwa cheo kuwa mtaalamu katika uwanja wangu na kufikia mafanikio makubwa. Kila siku kazini ni hatua moja karibu na malengo haya. Ninahamasishwa na uwezo wa kukua, kujifunza ujuzi mpya na kuwa bora zaidi katika kile ninachofanya.

Ndiyo nimewai kuona bahari na ilikuwa uzoevu wa maajabu sana. Nilitembelea bahari mara ya kwanza, nilipokwenda mombasa wakati wa likizo ya familia, nilikuwa na msisimuko mkubwa siku hile. Nilikuwa nimesikia sana kuhusu bahari lakini sikuwa nimeiona kamwe. Nilipofika pwani na kuona maji ya samawati yakielea mbali bila mwisho nilistajabishwa kabisa.

Ninafanya mambo kadhaa usiku kabla ya kulala. Ninakula chakula cha jioni na familia yangu. Mara nyingi, karibu saa moja au mbili usiku. Ninafurahia chakula na mazungumzo na watu wa nyumbani. Baada ya kula, ninasaidia kusafisha viombo na kuandaa jikoni kwa usiku. Ni kazi ambazo tunafanya pamoja kama familia.

Kwanza sikiliza na ujifunze kadri unavyoweza, unapoanza kazi mpya uko katika nafasi ya kujifunza mengi, kuhusu kampuni, michakato na watu. Usiogope kuuliza maswali, hii inaonyesha kwamba unashauku na kujifunza, si udhaifu. Sikiliza wenzako wa wakazi wenye uzoefu na ujifunze kutoka kwao, hakuna mtu anayejua kila kitu siku ya kwanza.

Ninapenda aina mbalimbali za sanaa, ninapenda uchoraji na kupigaji picha. Ninapenda kuangalia michoro ya watu, manthari na vitu mbalimbali. Ninapenda jinsi wasanii wanavyoweza kuonyesha hisia na hadithi kupitia rangi na mistari. Ninapenda pia picha za kisanaa, zinazabeba ujumbe au zinazoteka mantari nzuri. Ingawa mi mwenyewe ni si mchoraji mzuri, ninafurahia kuangalia kazi za wasanii wengine.

Ningependa kutembelea misri na kuona piramidi za Giza, hizi ni mijengo ya kale sana iliyojengwa miaka elfu nyingi iliyopita. Ningependa kusimama karibu na piramidi hizi kubwa na kufikiri jinsi watu wa zamani walivyozienza bila teknolojia ya kisasa.

Napenda wanyama waliokuwa na kirafiki na wanaweza kuungana na binadamu kama mbwa na paka. Napenda mbwa kwa sababu ni waaminifu wanapenda kucheza na kutoa hisia ya usalama. Napenda paka kwa sababu ni watulivu wanajitegemea na wanapendeza kuona.

Napenda juisi ya machungwa kwa sababu ni yenye latha tamu na hutoa vitamin c nyingi ambazo zinasaidia kuimarisha afya pia napenda juisi ya matunda mchanganyiko kama chungwa na papai kwa sababu hunipa latha nzuri na hunifanya nijisikie mchangamfu asubuhi nzima.

Leo hali ya hewa ni nzuri kwa ujumla jua linaangaza lakini upepo mwepesi unasaidia kufanya joto lisichoke mwili. Mbali na hayo anga ni safi na hakuna wingu kubwa jambo linalofanya siku iwe nzuri kwa shughuli za nje.

Na hifadhi data yangu katika sehemu salama kama kwenye kompyuta yenye nenosiri na kwenye hifadhi za mtandao zenye usalama zinazotumia mbinu za usimbaji fiche pia ninakikisha kuwa na kararodufu inapatikana ilikuwepuka kupoteza taarifa muhimu.